Jee unapenda chakula cha haraka mawazo zaidi yanayotokana na hapa ni chakula cha haraka ni chakula cha aina gani Mbona unapenda chakula vyakula vya aina hii Ndiyo napenda chakula cha haraka Kwa kizungu tunasema fast food. Hivi ni vyakula ambavyo haviitaji muda mwingi au matayarisho yale yanayo itajika kwa chakula za vyakula vya kawaida. Vyakula vya haraka wakati mwingi husaidia sana lakini watu hawafai kuvila kila saa kwa sababu vingi huwa na mafuta mengi au vingi huwa na sukari mengi Kwa hivyo watu wanafaa ku kuvitumia mbali kwa kipimo ili visiwe na madhara mengi kwa miili zao.

Je, unatumia mitandao ya kijamii. Kwanza, mitandao ya kijamii ni ni nini? Ni nini huhusisha matumizi ya mitandao ya kijamii? Ndio, natumia mitandao ya kijamii. Kama vile Facebook, TikTok, YouTube, Twitter. Mitandao ya kijamii ni ya aina nyingi. Wakati na huu mitandao hii husaidia sana haswa kwa husaidia kujumuisha watu, husaidia kupanua mawazo kwa sababu sio kila mtu anafikiria vile mwingine anafikiria. Unapo jihusisha na mitandao ya kijamii unapata mawazo yako yamekua Unapata umepata mtazamo tofauti tofauti kuhusiana na vitu vingi jamii tofauti tofauti watu tofauti nchi yaani unapata unapata uwezo wa kupanua mawazo yako na muangalio wako mtazamo yaani unapata umebadilika mitandao hii pia imeweza kukuzwa zaidi kutokana na teknolojia na watu wengi wamesaidika sana sababu wameweza kuelimika.

Timu gani ya michezo unafuata? Kwanza michezo ni nini? Timu ni nini? Mbona unasapoti timu hiyo? Nasapoti timu ya Manchester United kwa sababu napenda wanavyo wanavyo fanya mambo yao, wanavyo cheza, wanavyo jishirikisha na wenzao. Napenda sana kwa sababu nidhamu yao pia nidhamu yao imeweza kukua, imeweza kukua, kukua, ndiyo, imeweza kukua. Napenda wachezaji wao na jinsi wanavyocheza, napenda.